Ndiyo nina biashara zangu ambazo nazimiliki. Moja nilianza mwaka wa mwaka jana. Ni biashara ya kuuza nguo. Nauza nguo aina kadhaa ya kadha kutoka kwa watoto, watu wakubwa. Na ni biashara nzuri lakini pia ina changamoto zake. Na hiyo pia imenifanya niwe mvumilivu kwa kile jambo ambalo nafanya. Kwa hivyo, nina biashara zangu.